Naam, huko utotoni nilikuwa napenda sana kucheza ile michezo ya kibe, la lafanta sasa utapata ile mchezo pia ilikuwa inatufanya tukuwe na afya zaidi ambapo tunapenda kucheza mchezo hiyo So tulikuwa tunacheza tuseme kutoka kitu saa saa nne au saa tatu asubuhi hivi Baada kuwa mshatoka kunywa chai na hiyo siku hamna shule mpaka kitu kama saa saba, urudi ukule halafumrudi, mende mcheze boli sasa la lafanta hiyo, ama saa ingine one touch, lakini boli tu.

Kunacho chakula ambacho kinaitwa kimanga. Kimanga hii ndio chakula ambacho nakipenda ni cha jadi katika ukoo wetu. Hicho chakula ni kitamu kinatengezwa kutumia maragwe na muhogo. Inachanganywa pale alafu yanakorogwa pale vizuri mpaka ishikane. Alafu linaweza kupakuliwa sasa.

Mm hua napenda kuandika kwa komputa, kwa komputa ni haraka zaidi kuliko kwa mkono. Hhh Ninathani kua komputa ni haraka zaidi kwa sababu najua mahali vile vi vibaton viko kwa hivyo wewe ni kufata tu mwelekezo wa ile komputa jinsi iko kwenye ile keyboard bofia lakini hiko kuandika mhch kuandika pia inategemea na hati yako mwa wa mwandiko.hhh shh sa ikiwa na na hati nzuri ita utachukua mda mwingi lakini kama uko hati mbaya mda kidog.

Mwazo zuri ambalo niko nalo leo ni na mambo ya kuenda kanisani mku msifu mungu basi ilo ndo wazo zuri ambalo niko nalo leo mkumsifu Mungu kusoma pale vile vifungu vya kibibiliya pale maneno ya kibibiliya kusoma neno ya kibibiliya ilo ndo wazo zuri la leo.

Mimi napendelea surwali, napendelea surwali kwa sababu mimi ni mwanaume. Sa wanaume huwa tunavaa suruwali. Sketi huku hazivaliwi na wanaume. Na nimeona labda wasanii wakivaa masketi ila mimi kwa mtu binafsi napendelea sana suruwali. Suruwali tu ya kuvaa, ndiyo napendelea kuliko sketi.

Kinywaji ambacho nakipenda zaidi ni chai chai huwa tuna tunakunywa asubuhi lakini mihuwa nakunywa asubuhi na jioni Ukisha kunywa chai huwa unajisikia kwamba umechangamka na unajisikia kwamba unafikiria kwa haraka Sasa hii kinywaji minilikipata tukiwa tunakikunywa kutokea kitambo.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

Je niendeshe gari au nichukue basi, gari linatatizo kidogo la mafuta linakula sana Basi ni rahisi na nafuu Lakini leo nina mzigo mingi Nadhani gari ni bora, itakuenda dukani kununua vitu vingi Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa, ni lazima nimpigie simu kwanza Niangalia kama yuko nyumbani ni nahitaji pia kununua daw kutoka pharmacy mipango mingi leo Lazima nijipange vizuri, ebu niandike orodha ni sikosa au kituchochote.

Kazini kuna msongo sana leo. Kila mtu anatembea huku na huko. Kuntatizo la tarakimu katika mfumu wetu. Ote tunajaribu kutatua. Lakini hatujaelewa chanzo. Meneja wangu anauliza kila dakika tano. Nini kinaendelea? Najibu upole. Sijui zaidi. Ninaitaji muda wa kufikiria. Lakini msisitizo anaonipa unazidi. Nitachukua pumziko kidogo. Nifike kisimani ninywenye maji. Labda akili itakuwa wazi badae Niombe mwenzangu anisaidie kuangalia kazi na watu wawili ni haraka zaidi Natumaini kesho mambo yatakuwa bora Leo ni siku ya changamoto tu.

Lazima nibadilishe maisha yangu kidogo, ni nakula vyakula visivyo na afya sana Naomba ni anze kula matunda na mboga zaidi Nikunywe majimengi kila siku, sikunywi ya kutosha Daktari alisema majini muhimu sana kwa mwili ninahitaji pia kupunguza chumvi na sukari na tabia ya kula chakula cha usiku hiyo sio nzuri, nadhani nitaacha iyo Nielekeze kulala mapema, afya ni mali Lazima nijitunze vizuri, nitaanza leo Sita subiri kesho, mwili wangu utanishukuru baadaye.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

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii ni mradi mkubwa Tutaitaji kufanya kazi kwa bidii Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data ni kazi niliozoea Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza Tutakutana leo jioni, tupange hatua za kwanza Kila mtu ana jukumu lake Lazima tushirikiane vizuri Nimewai kufanya kazi na wenzangu hawa ni watu wazuri lakini wakati mwingine mawasiliano yanakua magumu naitaji kuwa wazi zaidi Nisisumbulike kimya tutakamilisha mradi huu kwa wakati nitakikisha kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri Tunajifunza pamoja.

Ninahisi usingizi sasa, ni saangapi, saa tatu usiku Lazima nilale mapema, kesho niamke asubui Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi Nimezima taa zote na kufunga mlango Je ni meweka kengele ya saa nne asubuhi Hebu niangalie, ndiyo imewekwa vizuri Nitazima simu yangu, isilete kelele usiku Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika wiki hii imekua ya kuchosha, mwili wangu unahitaji kupumzika kesho nisikumpya, nitakuwa nanguvu tena Lala salama moyo wangu.

Nimesikia habari za leo asubui, kuna mambo mengi yanayotokea nchini Serikali inasema watajenga barabara mpya kwenye mkoa wetu Iyo ni abari njema, barabara za sasa ni mbaya sana Pia wamesema bei za mafuta zimepungua kidoko Itasaidia watu wengi, nauli za basi zitashuka Lakini bei za vyakula bado ni juu sana Wakulima wanasema mvua haikutoi mwaka huu ni jambo la kusikitisha Natumaini msimu ujao utakuwa mzuri zaidi habari za dunia zinaonyesha mambo mengi yanayoendelea Niombe amani iwe duniani kote.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

Napenda kupigia picha za mazingira Leo nitachukua kamera yangu niende zio Kuna mandhari nzuri huko Mitimingi na ndege jua linapooza ni wakati mzuri wakupigia picha Rangi za hanga hubadilika ziwa linahakisi kila kitu Nitapigia picha nyingi Kisha nitaketi na kuchagua bora zaidi shughuli hii ina nipafuraa kubwa Nina sau masumbufu ya kila siku ninafikiri kuanzisha ukurasa wa picha zetu mtandaoni Niyonyeshe kazi yangu Labda watu watapenda Kila mtu anakipajichake changu ni kupiga picha za maajabu ya ulimwengu.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

Mimi hupenda mchezo handball handball ndo mchezo ambao napenda kucheza sana sana nikiwa nacheza naa watu wa shule wenzangu ambao tuko shuleni twasoma nao pamoja napenda sana kucheza mchezo jioni jioni mchezo mingine ambao napenda ni mchezo wa soka kandanda kandanda hapo kiasi kiasi apo kama kuni goalkeeper hivi napenda kucheza sana.

Madukani sana sana napenda kuenda katika wikendi katika wikendi jumamosi au jumapili Kwa sababu hizi siku za katikati kuna maswala ya kazi, shule, so utapata kuenda madukani haitakuwa rahisi Lakini ikifika po jumamosi jumapili basi itabidi nimejituma nimeenda madukani kutafuta vitu vitu vitu vya kutumia hapa na pale ndiposa maisha iendelee.

Mimi napenda sana kazi ya kufundisha Mkazi sana ya kufundisha kuongea na wale wanafunzi Kuwasikiza jinsi wanavyosema, hii ndo kazi ambayo napenda kazi ingine ambayo napenda labda kinyumbani ni kufua. Kufua sipendi kukaa nguo chafu kwa hivyo utapata muda kwa muda utapata nafua.

Napenda sana kusafiri na gps kwa sababu gps inakuelezea mali ulipo katika uo hiyo saa Ramani kwa upande mwengine Ramani itabidi umeanza kusoma kina compass lakini sasa GPS ndo ya kusafiri nayo vizuri kuliko Ramani. Ramani itakupoteza inaeza kupoteza kama ujui kusoma Ramani unapotea.

Kwa wakati ambao kuna wasiwasi huwona penda sana na natulia kwanzo Nangalia mambo ambae na nimenizunguka jisiwase usi umeletwa na nini Najaribu kutatua hiyo chanzo cha wasiwasi kutokea mwanzo Niangalie wasiwasi unaletwa na nini ndoni utatue kutoka mwanzo.

Naam kwa malengo ya kila mwezi ya kazini huwa naangalia kwanza kipato changu Kitafikiaje labda huo mwezi Nikishaangalia naangalia naeka malengo ambayo nitayatimiza Si malengo ambayo nitakuwa nasemaidi nitayatimiza kesho kesho kesho Naeka malengo ambayo nitayatimiza niko kwa uhakika kwamba nitayatimiza.

Lazima niandae orodha ya mahitaji ya wiki nzima. Tunahitaji unga, mafuta, sukari na chumvi. Mboga zinahitajika kila siku, nitanunua kabegi, karoti na vitunguu. Nyama kwa wiki moja. Nadhani kilo mbili zi tatosha. Samaki pia ni mzuri. Tutakula siku mbili ya utatu. Mayai ni muhimu kwa watoto, nitanunua lundo moja. Matunda kwa watoto, machungwa na maembe yaposokoni sasa. Je, nina pesa za kutosha? Ebu ni hesabu labda shilingi elfu kumi zitatosha, nikienda asubui mapema nitapata vitu vipi ya na bei.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

Mwalimu walinipigia jana, anasema mtoto wangu hana kazi za nyumbani Jee ni kweli, lazima nizungumze naye leo Yeye anasema amefanya kazi zote, lakini mwalimu anasema la tofauti Ninaitaji kuelewa nini kinaendelea labla anacheza sana, anasahau masomo nitamueleza umuhimu kufanya kazi ya shule kwa wakati elimu ni ufunguo wa maisha mazuri bila elimu, utakuwa na shida baadae Itakaa nae kesho jioni, tuangalie kazi zake pamoja nitamsaidia kama hana uwelea Watoto wanaitaji msaada wa wazazi Sio lawama tu.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

Mahali ambapo nishawahi kusafiri pazuri Kulikuwa na mahali kunaitwaa Taitataveta Taitataveta jinsi ile milima yake ipo jinsi venye kuko Ndiyo ilinipendeza sana wanyama pale mbugani Walinipendeza sana pale taitataveta kaunti moja taitataveta Ilinipendeza sana kwa wale wanyama wa mbuga.

Ndiyo, sadaka ni kienda kanisani, sadaka natoa au michango pia kama kuna mtu labda anaitaji kuchangiwa, kuna jambo labda limemtokealabda la darura Ndiyo mchango natoa, kwa ni kusaidiana, ni ndo maisha ya kisasa Unafausaidie mwezako ndo hili kesho, ukipatwa na jambo pia akusaidie sadaka ndiyo natuo n kienda kanisani, pia mchango natoa.

Mimi kwa hao marafiki wapya huwa naangalia kwa mahali kama tumepewa kazi moja tufanye utapata kwamba kuna urafiki utatokea hapo au kwa hii michezo michezo tukiwa tunacheza pamoja hapo utapata kwamba kuna marafiki hapo, ya majirani pia ni marafiki kwa hivyo mchezo sana sana mchezo ndio huwa napata marafiki hapo.

Simu yangu huwa naitumia kwa kila kitu, naitumia kwa kucheza gemu, kwa kusoma, na pia kwa kuangalia jinsi mtandao jinsi watu wanavyo sema Mimi kila siku naweza tumia simu yangu kwa kama masaa matano Massa matano ndipo naweza angalia simu yangu kunifungue simu yangu nitumie kwa huo muda sana sana pia kuangalia ball pia natumia natumia kwa simu yangu.

Mimi barua pepe ikienda kwa sana barua pepe nita nitangojea mara kama mbili kwa siku iingie mimi siko sipokei barua pepe kwa sana vile utapatayo kwa hizo barua pepe mbili moja ni ya matangazo. Alafu moja labda ni ya mjumbe ananitafuta hapo ndiyo utapata. Lakini hizi zingini hapana.

Ujuzi ambao ningehitaji kuimarisha ni ule ujuzi wa kutumia kompyuta. Ujuzi wa kutumia kompyuta kutengeneza mawebsite yale ndio ningependa kuimarisha hapa kwingine utapata kama kucheza boli hivi ningependa kujua mchezo wa soka jinsi unavyochezwa vizuri, ndio niweze kukua mwanakandanda ama mwanasoka mzuri.